Kitu cha kwanza ambacho nakifanya kushirikiana na timu kwanza nahakikisha kuna mawasiliano mazuri baina yetu kwa maana ya kwamba tunaweka umoja na ushirikiano wa kuweza kuwa na namba ya kila mtu kati yetu. Lakini pia huwa tunahakikisha kwamba tunasaidiana na kuwasiliana kwa wakati ili kusudi kueza kukamilisha na kusaidiana kila tatizo na mtu mmoja mmoja.

Kuhusu kupenda asali, kwangu mimi naweza kusema asali huwa naipenda sana, lakini hua mara nyingi naitumia kama dawa, mara nyingi asali huwa nina changanya na vitunguu saumu, lakini pia na changanya na tangawizi, hua ninatumia kama dawa ambayo ninaamini inatibu maradhi mbali mbali kama ilivyo homa ya kifua, lakini pia inatibu adhari na homa mbalimbali ambazo zinahusiana na afya ya moyo tumbo na vitu kama hivyo. Kwa hivyo huwa ninapenda kuchanganya na vitu vingine vya asili ili niweze kupata dawa na mchanganyiko ambao ulio bora. Lakini pia vile vile huwa ninapenda asali kutumia katika mkate. Mara kadhaa huwa ninachanganya asali na mkate. Na huwa ninaamini napata. Napata mchanganyiko na kitu ambacho ni kizuri na ladha ambayo ni mzuri zaidi nikila asali na mkate.

Mara nyingi eneo ambalo huwa ninatembea ni eneo la ufuku wa bahari. Ambalo naweza kusema hususan ni kwa siku za mwisho wa wiki, jumamosi na jumapili. Kama ilivyo leo siku ya jumamosi na kesho jumapili. Kwa sababu siku zingine za kazi huwa majukumu huwa yabanibana kidogo kwa hiyo huwa ninapendelea kuenda katika ufuku wa bahari. Ili niweze kufurahia upepo mzuri. Lakini pia katika ile sehemu ambayo ninaenda pia kuna mziki kwa mbali. Kwa maana ya kuna sehemu wanasikiliza mziki. Kwa hiyo huwa nasikiliza mziki huku nikifurahia ule upepo wa bahari. Lakini pia nikifurahia kuona zile harakati na kutembea kwa watu katika ufuku. Lakini pia kuna wengine huwa wanapenda kuogelea kwa hiyo pia huwa ninafurahia pia kuwatazama. Lakini pia ni sehemu ambayo imechangamuka na unaweza kupata kinyqaji kizuri. Na unaweza ukaweza hata kucheza mzik. Na hata unaweza kuongea na kuwasiliana na watu wengine.

Kuhusu chumba ambacho ninakipenda, kwangu mimi naweza kusema moja kwa moja ni chumba changu ninalala, kwa maana ya chumba changu cha siku zote, ambacho kwangu mimi naweza kusema nina historia nayo kubwa sana. Tangu nimezaliwa kipindi hicho elfu mbili na moja, mpaka kufikia leo hii nina miaka ishirini na tano, ni chumba ambacho nimeishi na kukulia humu humu ndani. Na harakati zangu zote nimekuwa nikifanyia huku. Ni chumba ambacho, naweza kusema ninahakikisha ninakipamba, naweka urembo wa kutosha. Huwa nahakikisha kwamba ni kisafi, na nakilinda na kukitunza kwa sababu kina kumbukumbu kubwa. Na historia ndefu na mimi tokea nipo mdogo. Lakini nakumbuka kwa kipindi hicho nilikuwa ninaishi na kaka yangu mkubwa ambaye tulikuwa tunaishi na kulala pamoja. Lakini baada ya muda kwenda, aliondoka na mimi kubakia kwa hiyo huwa ninakumbuka. Kuna baadhi ya muda tulikuwa tupo wote, na ninakumbuka uwepo wake. Lakini pia katika shughuli ambazo ninazifanya mara nyingi, huwa harakati zangu zote ambazo zipo nje ya kazi huwa nafanyia hapa. Kuanzia maswala ya mawasiliano. Masuala ya kufanya zile kazi ambazo itabidi nizifanye nje ya kazi. Lakini pia hata kusoma vitabu, kuangalia na kufuatilia taarifa mbalimbali nazifanya nikiwa hapa. Lakini namna ambayo ninajihisi, najihisi vizuri sana.

Kuhusiana na kuchaji kifaa changu, tuseme mfano simu. Mara nyingi simu yangu huwa ninachaji mara moja hadi mara mbili kwa siku kwa sababu simu yangu huwa ina uwezo mzuri wa kukaa na chaji kwa muda mrefu kwa hiyo haihitaji niiweke kwenye chaji mara kwa mara au kwa mara nyingi. Kama ninavyoona kwa simu zingine za marafiki zangu huwa wanaweka simu mara kwa mara na mara nyingine huwa wanachezea simu. Ilhali ipo katika chaji kwa hio kwa upande wangu huwa naweza kusema ninachaji mara moja hadi mara mbili kwa siku. Wakati huo ninahakikisha kwamba ile mara ya mwisho huwa ninahakikisha chaji yote imeisha ili niweze kuichaji tena asubuhi yake maana kama usiku imeshachaji huwa ninaacha kifaa changu bila ya kuichaji. Usiku nzima sichaji mpaka asubuhi nikiamka ndipo ninaweka katika chaji.

Kuhusu kujaribu vyakula vipya, kwangu mimi huwa ninapenda hususan vile vyakula vya asili, mfano unakuta naelekea kijijini kijiji cha babu yangu, huko mbali, huko kijijini mbali kidogo na hapa mjini. Unakuta kule wana vyakula vyao ambavyo ni tofauti na ambavyo vipo mjini. Unakuta wana vyakula ambavyo, unakuta ni asili, unakuta labda karanga. Wanachanganya na matunda mengine mbali mbali na kutengeneza mchanganyiko ambao ni mzuri na uliobora. Kwa hiyo unakuta wananambia ni jaribu kukula au niangalie ladha yake. Kwa hiyo huwa ninajaribu kuangalia ladha na kujaribu kama nikitu ambacho ninaweza kukitumia endapo nitakuja mjini. Kwa hiyo huwa ninapenda kujaribu vyakula vipya na huwa ninaamini vinanipa uzoefu na taswira mpya ambayo nilikuwa nayo kabla na huwa muda mwingine huwa nina tumia ile chakula ambacho nimejifunza kipya kuja nacho au kukitumia mimi mwenyewe kwa maana kukiandaa mimi mwenyewe kwa siku za badaye.

Kwa upande wangu naweza kusema ni ngumu kidogo kuhishi bila teknolojia kwa siku. Ingawa huwa ninaweza ni kijitahidi kiangalau. Na kumbuka siku ya uchaguzi wa Tanzania. Ilikuwa ni tarehe ishirini na tisa Oktoba mwezi wa kumi Tanzania ilipata tatizo la kuzimwa kwa mtandao Tanzania nzima. Na kumbuka kila kipindi ilikuwa na kipindi ambacho ilikuwa inabidi uishi bila kutumia mitandao ya kijamii. Lakini bila kupata huduma ya kimtandao kwa kulikuwa ni kipindi kigumu lakini tuliweza kuhishi na kuwanacho hivyo hivyo.

Kwa kuangilia nyota, hususa nikipindi cha usiku, mara nyingi nakumbuka nikiwa ni kipindi ambacho nilikua kijana mdogo au nimtoto kwa maana ya nina miaka mitano hadi miaka kumi hivi, kipindi hiko ambacho niko katika ngazi ya awali na shule ya msingi. Ni ngipindi ambacho huwa nilikuwa ninapenda kuhesabu nyota. Na kumbuka nilikuwapo na marafiki zangu huwa tunapenda kuhe sabu nyota. Na kuangalia eneo gani katika anga lina nyota nyingi na eneo gani katika angali na nyota chache kwa hiyo baada ya ukuwaji, sasa hivi ni ngumu kidogo kuangalia nyota kwa sababu mara nyingi ni kirudi kutoka kazini, huwa ninakua ndani kwa hiyo kuwepo nje na kuangalia nyota kwa muda mrefu au kuangalia nyota mara kwa mara, ni kitu ambacho sasa hivi gidogo imekua ni ngumu kuwa nacho au kukifanya. Lakini ni jambo ambalo nilikuwa nalifanya sana kipindi nipo mdogo. Na katika wa ukuwaji wangu kwa sababu, nakumbuka tulikuwa na marafiki zangu ambao, kwa asilimia kubwa tulikuwa tunapenda kuangalia, kuhesabu kuangalia namna gani nyota zinangaa, kuangalia na mna gani nyota zina jenga maumbo mbalimbali katika anga na tulikuwa tunafurahia ile hali na uwepo wa nyota, hususa ni muda mwingine tulikuwa apo tunajiuliza nyota zipo kalibu na mwezi au mwezi upo kalibu na nyota au kila kimoja kiko mbali ya mwenzake. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda sana kuangalia nyota ususa ni wakati wa usiku.

Kuhusu kuenda maktaba kwa sasa hivi baada kumaliza chuo, kwangu mimi imekuwa ni nadra sana au kuelekea maktaba imekuwa ni changamoto kidogo tofauti na kipindi ambacho nilikuwa nipo chuoni, mara nyingi kipindi ambacho nilikuwa nipo chuoni ngazi ya chuo kikuu hususan ilikuwa mwaka wa pili na mwaka wa tatu. Huwa nilikuwa napenda sana kuenda maktaba na sehemu ya kujifunza kompyuta. Nilikuwa napenda kuenda kusoma vitabu mbalimbali, kuenda kufuatilia vitabu mbalimbali. Lakini pia huwa nilikuwa napenda kujifunza hiyo teknolojia ya kompyuta katika maktaba. Kwa hiyo nilikuwa ninaenda hivyo mara nyingi sana inakuwa hata kwa wiki nilikuwa naenda hata mara tatu hadi mara nne na siku tatu au siku nne huwa nilikuwa ninapumzika kwa hiyo. Nilikuwa mtu ambaye naweza kuenda maktaba mara nyingi zaidi hususan ni katika ngazi ya chuo kikuu. Lakini kwa sasa hivi mtaani ni ngumu kidogo kwa sababu kazi ambazo huwa ninafanya zina nibana muda wa kuelekea maktaba.

Mara nyingi wakati wa mapumziko ya mchana naweza kusema ndiyo muda ambao ni muda wa kupata chakula au ni muda wangu wa kula. Mara baada ya kufanya kazi ya asubuhi na mchana wa saa sita na saa saba, sana nane muda wa mapumziko huwa ninatumia kama muda kupata chakula, lakini pia kuangalia kama kuna mtu ambaye alinitafuta muda wa kazi na sikuweza kumpokelea simu au sikuweza kuwasiliana naye. Kwa hiyo ni muda ambayo huwa ninatumia kuwasiliana nao. Lakini pia kama kuna habari ambayo labda nilitamani kuifuatilia huwa ndiyo wakati mzuri pia wakufuatilia. Lakini kama pia kuna kitabu mfano sas hivi nilikuwa na kisoma. Kwa hiyo muda wa asubuhi na ile mchana ya mapema huwa na kuwasipati muda wa kupitia. Lakini wakati wa mpumziko huwa ndiyo muda ambao naweza kusema. Naweza kupitia kitabu na kuweza kusoma kurasa kadhaa ili niweze kukimaliza na kusoma kitabu kwa uzuri. Kwa hiyo muda wa mapumziko huwa natumia kula. Natumia kuwasiliana na marafiki zangu na watu wengine. Lakini pia huwa ninatumia kusoma vitabu na pia kufuatilia habari mbali mbali mtandaoni.

Kuhusiana na maendeleo ambayo ni ngependa kuyaona katika jamii, kwanza kabisa ni maendeleo ya huduma zaki jamii, kwa maana ya kuwepo kwa shule, katika eneo ambayo ni naishi shule ya sekondari iko kwa umbali kidogo, tofauti na shule ya msingi kwa hiyo, uwa ni napenda shule ya sekondari, iweze kuwa karibu ili wanafunzi na vijana wa mtaa wangu wa weze kupata huduma ya elimu ya sekondari kwa eneo la wepesi na karibu zaidi. Lakini pia huduma ya afya kwa maana hospitali na vituo vya afya. Pia kwa mtaa wangu haijaendelea sana ingawa tunakitua kimoja kidogo cha afya. Lakini pia hakitibu magonjwa makubwa na huwa wanashugulika zaidi. Na huduma ndoguo ndogo za kiafya kwa hiyo tunatamani huduma hii iboreshwe na kuongezwa zaidi ili iweze kuwafikia wengi na huduma iweze kuwa kubwa. Lakini pia natamani kuona maendeleo ya vijana kwa maana vijana katika mtaa ambao ninaishi bado hawajafikia katika ngazi nzuri ya kimaendeleo na kimafanikio kwa hiyo ni natamani kuwaona vijana wa kiendelea binafsi ki ngazi ya kuwa na kipato kizuri na maisha yao ya weze kuendelea ili waweze kulisha na kunufaisha familia zao na wao wenyewe.

Kwenda katika tamasha la muziki ni jambo ambalo nakumbuka nimewahi kulifanya, hususan kipindi hiko nipo katika katika umri wa miaka takriban kama kumi na sita hivi hadi kumi na nane, kwa sababu nakumbuka ni kipindi ambacho nilikuwa ni mdogo, sikuwa mkubwa sana, nilikuwa tu kawaida, lakini nilikuwa nina marafiki zangu wengi ambao wanapenda sana muziki. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda pamoja katika matamasha ya muziki, kuenda kufurahia muziki. Hususan wakija wale wasanii wakubwa, wale wa nchi yetu, kwa hiyo wakija katika sherehe mbalimbali, mfano katika siku kuu, kwa mfano siku kuu za mwaka mpya. Na siku kuu nyingine kubwa za kitaifa huwa tutikuwa tunapenda kuenda kuwaona na kuangalia aina yao ya muziki, namna gani wanatoa ile burudani kwa hadhira.